Wakati wa jua kali mimi hupenda kukaa chini ya mti ndiposa niweze kubarizi baridi ambayo inayopunga kwa kuwa upepo hua mwingi. Pia mimi hupenda kukaa chini ya mti wakati wa jua kali, mimi hupenda kukaa chini ya miti. Ndiposa niweze kusoma gazeti na kujua yale ya nayojiri katika taifa yetu ya Kenya. Pia mimi hupenda kunywa maji mingi. Ndiposa niweze kutuliza mwili kwa kuwa wakati wa jua mingi, jua mingi huja na joto jingi mwili Mimi hupenda kukaa chini mti ili nitulize joto hio. Pia mimi wakati wa jua kali mimi huanika mazao ambayo tumetoa shambani Ndiposa ziweze kukauka na tuziweke vizuri ili tuzuie mazao hizo kuharibika.

Naam mimi hupenda kusoma maoni mtandaoni Kwa kuwa na jifunza mengi kutokana na maoni hizo maoni hizo zinaweza kukupea kama mimi mtu binafsi maoni hizo zinaweza nielekeza, nijue kuhusu jambo mbalo ninalo lifuatilia mtandaoni maoni hizo pia linaweza fanya nijue pande zote za kile tukio kinacho tendeka katika mtandaoni Ndiposa mimi nasema kuwa napenda kusoma na kufuatilia maoni za mtandaoni.